Je, unapenda kupika? Ndio, napenda kupika. Kupika ni moja ya mambo yanayonifanya nijisikie huru na mwenye furaha. Kila ninapoingia jikoni, najisikia kama siko niko sehemu ya pekee ambayo naweza kujifunza, kufikiria na kujaribu vitu vipya. Kupika sio tu kutengeneza chakula bali ni sanaa na pia ni ujuzi muhimu katika maisha ya kila siku. Nilianza kupenda kupika nikiwa bado mdogo. Nilikuwa nikimwangalia mama au mtu mzima nyumbani akipika. Nilikuwa na maswali mengi. Nilikuwa na hamu ya kujua kwa nini chakula fulani kinahitaji chumvi kidogo au ni kwa nini kinahitaji kupikwa kwa moto mdogo. Kadri nilivyoendelea kujua nilipewa nafasi ya kujaribu kupika mwenyewe vyakula rahisi kama chai, uji au mayai. Mara ya kwanza haikuwa rahisi lakini sikuwacha kujaribu. Kupika hunifundisha uvumilivu. Chakula hakiweki kuiva harakaharaka na ukikurupuka kinaweza kuungua au kukosa ladha. Hii imenifundisha kuwa na subira sio jikoni tu bali hata katika maisha yangu ya kila siku. Pia hunifundisha kuwa makini kwa sababu ukikosa hatua moja tu matokeo yanaweza kubadilika kabisa. Napenda kupika kwa sababu hunifanya nijisikie mwenye uwezo. Nikijua ninaweza kupika najua ninaweza kujitegemea. Si lazima ningoje mtu mwingine aniandalie chakula. Hii inanipa kujiamini na kunifanya nijiheshimu zaidi. Pia hunisaidia kuelewa umuhimu wa kula chakula safi na chenye afya. Kitu kingine ninachokipenda kuhusu kupika ni furaha ya kuona watu wengine wakifurahia. Chakula nilichotengeneza, familia inapokaa pamoja mezani inakula kwa furaha najisikia fahari maneno kama chakula ni kitamu, hunifanya nijisikie vizuri sana, hunipa hamasa ya kujifunza zaidi na kujaribu mapishi mapya. Kupika pia hunifundisha nidhamu, lazima nijue kupima muda, kufuata hatua na kuhakikisha usafi jikoni. Haya yote ni mambo muhimu. Hata nje ya kupika. Usafi hunifundisha kuwajibika na kupanga muda. Hunisaidia katika masomo yangu. Mimi napenda tu kupika kwa sababu hunijenga katika nyanja nyingi ya maisha. Hunifundisha tabia njema na hunisaidia kujitegemea. Ninaamini kuwa kila mtu anapaswa kujifunza kupika. Kwa sababu ni ujuzi wa maisha ambao utakuwa muhimu kila wakati. Ndio maana bila kusita, mimi nasema ndio, napenda kupika.

Je unapenda kujaribu teknolojia mpya Ndiyo napenda kujaribu teknolojia mpya hunifanya nijisikie mwenye hamu ya kujifunza na kugundua mambo mapya Kila siku dunia inabadilika na teknolojia ina nafasi kubwa sana katika mabadiliko hayo Ninapojaribu teknolojia mpya nahisi kama nimesonga mbele pamoja na dunia Napenda teknolojia kwa sababu hunirahisishia maisha kwa mfano kupitia simu au kompyuta naweza kujifunza masomo mapya kuwasiliana na watu walioko mbali na kupata taarifa muhimu kwa haraka. Teknolojia mpya hunipa njia ya kufanya kazi zangu za kila siku kwa urahisi na wakati mfupi. Kujiamini kwangu huongezeka ninapofanikiwa kujifunza kutumia teknolojia mpya. Ingawa wakati mwingine inaweza kuwa ngumu mwanzoni. Huwa sijivunji moyo. Huwa najua kuwa kwa kujifunza na kujaribu mara kwa mara. Nitaweza kumuidu. Hii hunifundisha uvumulivu na bidii. Pia napenda teknolojia mpya kwa sababu hunisaidia kukuza ubunifu wangu. Kuna programu za vifaa, vinavyoruhusu kuchora, kuandika, kujifunza na hata kutatua matatizo kwa njia mpya. Teknolojia hunifundisha kufikiria kwa upana zaidi na kujaribu mambo ambayo sikua nayajua hapo awali. Napenda kujaribu teknolojia mpya kwa sababu hunifanya nijisikie sehemu ya dunia ya kisasa, hunipa maarifa mapya, hunirahisishia maisha na hunisaidia kukua kielimu na kimaisha. Ndiyo maana nasema kwa ujasiri, napenda kujaribu teknolojia mpya.

Niambie kuhusu mahali unapoishi Mimi ninaishi katika eneo ambalo naliheshimu na kulipenda sana kwa sababu ndilo ninapoliita nyumbani ni mahali palipojaa amani na kunifanya nijisikie salama kila siku nyumba ninayoishi sio kubwa sana lakini ni ya kupendeza na inatosha vizuri ndani yake kuna nyumba vinavyopangwa vizuri na kila sehemu ina maana yake. Naiheshimu nyumba hii kwa sababu humo ndipo ninapopumzika, kujifunza na kutumia muda wa familia yangu. Mazingira ya eneo ninapoishi ni mazuri na ya kuvutia. Kuna majirani wanaoheshimiana na watu wengi wanajuana. Asubuhi mara nyingi huwa tulivu na jioni unaweza kusikia sauti za watoto wakicheza au watu wakizungumza kwa furaha. Kuna miti na mimea sehemu mbali mbali, jambo linalofanya hewa iwe safi na mazingira yawe ya kuvutia. Wakati mwingine nikipata muda napenda kukaa nje na kufurahia utulivu wa eneo letu. Karibu na ninapoishi. Kuna watu, kuna vitu muhimu kama barabara nzuri, maduka madogo na viti na wakati mwingine shule au maeneo ya ibada. Hii hunirahisishia maisha kwa sababu sihitaji kusafiri mbali sana katika mahitaji ya kila siku. Pia hunifanya nijisikie kuwa sehemu ya jamii. Kwani mara nyingi nakutana na watu, ninaowafahamu. Ninakumbuka vizuri siku tuliyohamia mahali hapa, ilikuwa siku yenye hisia nyingi, furaha na wasiwasi kwa pamoja. Nilikuwa najiuliza kama nitaweza kuzoea mazingira mapya na kupata marafiki, mwanzoni haikuwa rahisi sana. Lakini kadiri siku zilivyopita, nilianza kulizoea eneo hilo na kulipenda. Majirani walikuwa wakarimu na hilo lilinisaidia kujisikia kama niko nyumbani. Kadri muda ulivyopita, mahali hapa imekua sehemu ya kumbukumbu zangu. Hapa ndipo nimecheka, nimejifunza na wakati mwingine nimekutana na changamoto. Kila kona ya eneo hii inaniletea hisia fulani na siku ninazidi kulihesimu zaidi. Mahali ninapoishi ni muhimu sana kwangu, si nyumba tu bali ni sehemu ya maisha yangu, ni mahali ambapo najifunza kuwa mimi mwenyewe, kujali mwingine na kuthamini amani, ndiyo maana ninapolizungumza, hulizungumza kwa fahari na shukrani.

Una wianishaje kazi na maisha ya kibinafsi? Kuwainisha kazi na maisha ya kibinafsi ni jambo la muhimu sana katika maisha yangu. Ninaamini kuwa kila mtu aishi maisha yenye furaha na afya njema. Ni lazima ajifunze kusawazisha kati ya majukumu ya kazi na mahitaji ya maisha binafsi. Bila kufanya hivyo mtu anaweza kuchoka kupata msongo wa mawazo na hata kupoteza maisha kupoteza hamasa ya kufanya kazi. Kwanza kabisa uwanza kwa kupanga muda wangu vizuri. Huwa ninategemea ratiba ya kila siku au ya kila wiki inayonisaidia kujua ni muda gani ninautumia kazini na ni muda gani nitautumia kwa mambo yangu binafsi. Ninapokuwa kazini na ju kazini ujitahidi kufanya kazi kwa umakini ili nikamilishe majukumu yangu kwa wakati. Hii unisaidia kupanda muda kupata muda wakutosha wakupumzika na kufanya mambo mengine muhimu nje ya kazi. Ujifunza kuweka mipaka kati ya kazi na maisha ya nyumbani Ninapomaliza kazi ujitahidi kuwacha mawazo ya kazi kazini au kupunguza kadiri inavyowezekana. Hii hunisaidia kufurahia muda wangu wa binafsi bila kubeba mzigo wa mawazo ya kazi kila wakati. Ujipa muda wa kujitunza. Kujitunza ni sehemu muhimu ya kuwanzisha si kazi ya maisha ya kibinafsi. Ninahakikisha napata muda wakupumzika kula chakula chenye afya na kufanya shughuli ninazopenda. Wakati mwingine hujitokeza changamoto lakini hujitahidi kutokujisahau mimi mwenyewe. Pia ujifunza kusema hapana pale inapobidi. Si kila kazi au ombi linaloweza kulikubali hasaa kama linathiri muda wangu wa binafsi au afya yangu. Kujua mipaka yangu unisaidia kulinda usawa kati ya kazi na maisha yangu. Kuhuyanisha kazi na maisha ya kibinafsi ni cha mchakato unaohitaji nidhamu mipango na kujitambua. Ninapojitahidi kufanya mambo haya uishi maisha yalio na usawa amani na mafanikio zaidi.

Jee, unapenda kufunza historia? Ndiyo, napenda kufundisha historia. Historia ni somo muhimu sana kwa sababu hutusaidia kuelewa tulikotoka. Tulipo sasa na hata mwelekewe wa maisha yetu ya badaye. Ninapo fundisha historia na jisikia kama ninashiriki hadithi muhimu zinazo unda utambulisha wa jamii na taifa. Napenda historia kwa sababu imejaa masomo ya maisha. Upitia historia, tunajifunza kuhusu mafanikio na makosa ya walio tutangulia. Mafunzo haya hutusaidia kuepuka, kurudia makosa ya ale na kufanya maamuzi bora zaidi katika maisha ya sasa. Ninapo fundisha historia hujitahidi kuhifanya iwe hai kwa kuweleza matukio kwa mfano inayo eleweka na inayo vutia wanafundi. Kufundisha historia hunipa furaha kwa sababu uamusha hamu ya kudifunza kwa wengine. Ninapo waona wanafundi wakielewa na kuwanza kuuliza maswali na jua kwa ujume ni nao utoa unamaana. Huuwa na wasaidia kuona kwa historia siyo majina na tarehetu, mbali ni maisha ya watu halisi na matukio ya lio atiriwa dunia tunayohishi leo. Pia napenda kufundisha historia kwa sababu hunisaidia kukuza madili. Historia hutufundisha umuhimu wa amani, umoja haki na uvumulivu. Kupitia somo hili wanafunzi hujifunza kudhamini tamaduni zao na kuheshimu tamazuni za wengine hili ni jambo linalo nipafuraha kubwa sana.

Unakula nini mara nyingi asubuhi? Mara nyingi asubuhi na kula matunda. Kula matunda asubuhi ni jambo. Ninalo lipenda sana kwa sababu hunifanya nijisikie mwepesi na mwenye nguvu ya kuwanza siku. Ninapo amka asubuhi. Mwili wangu unahitaji chakula ambacho ni rahisi kumengenya na chenye virutubisho na matunda hunipa hilo. Napenda kula aina mbalimbali za matunda kama ndizi, machungwa, mapulo na embe kulingana na msimu. Matunda haya hunipa vitamini muhimu vinavyo saidia kuimarisha afya yangu. Pia hunisaidia kupata maji mwilini kwa sababu mengi yana maji mengi, jambo linalo saidia mwili wangu kuamka vizuri kula matunda asubuhi hunisaidia kuwa makini zaidi katika masomo au kazi zangu Sijihisi mzito wala mchovu, mbali najisikia mwenye nguvu na tayari kukabiliana na shughuli za siku. Pia hunisaidia kudumisha tabia ya chakula changu chenye afya. Jambo ambalo ni muhimu sana kataika maisha ya kila siku. Kula matunda asubuhi ni desturi nzuri kwangu. Ni muanzo mzuri wa siku yangu na hunisaidia kushi maisha yenye afya. Ndio maana mara nje asubuhi kuchagua kula matunda.

Mkate wa aina gani unaopenda? Napenda mkate wangano nyeupe. Hii ni kwa sababu unaladha ya kipekee na unafaa kwa karibu kila siku. Na kila kitu. Mkate huu ni laini na rahisi kuliwa. Na unapokuwa umepikwa vizuri. Unakuwa na harufu nzuri ambayo hunifanya nijisikie furaha. Mara nyingi nikiwa nyumbani, nikikula mkate huu najisikia kama niko mahali salama na nafurahia chakula chenye ladha. Pia napenda kujaribu aina nyingine za mikate. Tuseme mkate wa shairi au unga wangano mchanganyiko huwa na ladha tofauti na chaguo nzuri wakati nataka kitu kingine. Mkate huu huwa muundo mugumu kidogo, lakini unapokuwa na jua na mafuta kidogo au siagi. Unapendeza sana. Kila ainaya mkate inahadithi yake, na ninapokula huwa nakumbuka mara ya kwanza. Nilipokuwa ni kijaribu ainahiyo. Napenda mkate wa kutengenezewa mwenyewe nyumbani una furaha ya kipekee unapopika unga unako ukaona mchanganyiko unabadilika kuwa mkate mzuri unaopikwa na jiko hii hunifundisha uvumilivu na jinsi kila hatua ni muhimu kuanzia kupiga unga kukamua mchanganyiko hadi kupika ni mchakato ambao hunifundisha kuwa na subira na kuenzi kila jambo kidogo katika maisha pia mkate unanikumbusha kumbukumbu nzuri za familia nilipokuwa mdogo mara mingi mama au bibi walinipatia mkate mchanga wa nyumbani na tulikuwa pamoja asubuhi au jioni kila kipande cha mkate kilikuwa ni furaha sio kwa sababu kilikuwa sehemu ya wakati wa familia na upendo hii inafanya nikipenda mkate zaidi kwa sababu sio tu ladha yake bali pia ni historia na hisia zinazo husiana nacho napenda mkate ambayo ni safi yenye ladha nzuri na inapendekezwa kwa chakula ninachopenda ni mkate unao nifanya nijisikie vizuri na unapo ongezwa kwenye chakula kingine huimarisha furaha ya kula kwa hiyo ikiwa mtu ananiuliza ni aina gani ya mkate ninayopenda napenda mkate yote yenye ladha safi historia ina historia na inayonifanya nijisikie furaha hata kwa sababu tumezungumzia juu ya mkate linafanya nifikirie kila aina ya ladha harufu na kumbukumbu zinazohusiana nacho na jamani ndogo lakini lina dhamani kubwa sana maishani mwangu mkate si tu chakula peke yake bali mkate pia lina dhamani kubwa sana na ni sehemu ya maisha yangu utamaduni wangu ambapo ninatoka na pia mkate ni furaha yangu.

Ni lengo gani la muda mrefu huna kazini? Ni lengo la muda mrefu kazini na lina umuhimu mkubwa kwangu. Lengo langu sito kukamilisha majukumu ya kila siku bali ni kujenga ujuzi na nafasi ya kueza kuchangia kwa kiwango kikubwa katika kazi yangu na hata jamii kwa ujumla. Napenda kuwa mtu anaeju likana kwa bidii, ufanisi na ubunifu kazini. Na hili ndilo lengo langu kubwa zaidi. Kwanza, lengo langu nikua mtalamu wa kiwango chajuu katika eneo langu la kazi. Nataka kila hatua ninaeo piga kazini iwe ndogo au kubwa iendele kunifundisha kitu kipya. Kupitia uzoefu na kujifunza kutoka kwa wengine. Nina jitahidi kuongeza ujuzi wangu wa kila siku ili siku moja niweze kufikia kiwango cha kuongoza au kutoa mwongozo kwa wengine. Lengo hili linanikumbusha kuwa kazi siyo tu kufanya majukumu bali kujenga taluma na ujuzi wa kudumu. Pia lengo langu lamuda murefu ni kuchangia maelezo ya kampuni au shirikiano ni naayo fanya kazi. Nataka kuona matokeo ya kazi yangu ya kibadilisha mambo kwanjia chanya. Siyo kwa mimi tu bali kwa wenzangu wateja na jami. Tuseme ikiwa ninaweza kuleta mpango bora au suluhisho, linalo hisisha kazi, ninaweza furahia sana. Lengo langu la muda mrefu ni kujenga tabia za uongozi na uwajibikaji. Nataka siku moja niweze kuongoza timu au mradi kwa ufanisi. Nikiwa mfano wanidhamu bidii na madili mema. Hili ni lengo amalo ni naitaji muda kunifunza na subiri lazima na jua kwa kufuata hatua kwa hatua linawezekana. Lengo langu la muda mrefu kazini ni kuwa mtalumu anaye na ujuzi wa hali ya juu. Mchango wangu ukiwa na maana na kuweza kuongoza kwa mfano. Ndiyo mana hila siku. Hata kazi ndogo ni nayo fanya huniweza na huniweka karibu na lengo hili. Nilongo lilalo nipamotisha. Maana na furaha kazi ni.

Luga gani ungependa kujifunza? Haa. Lugha ambayo mimi kusema ukweli ningependa kujifunza ni kifaransa. Kifaransa ni lugha nzuri na yenye mvuto mkubwa na inazungumzwa na watu wengi katika nchi mbalimbali duniani. Ninapofikiria kujifunza kifaransa najisikia mwenye hamu na shauku kwa sababu ni lugha inayofungua milango mingi ya fursa. Moja ya sababu kubwa ninayo thamini kujifunza kifaransa ni kwa sababu ni lugha ya kimataifa. Inatumika katika elimu, biashara, diplomasia na utalii. Kujua kifaransa kunanipa nafasi ya kuwasiliana na watu kutoka tamaduni tofauti na kuelewa maisha yao kwa undani zaidi. Pia kunanisaidia kusafiri na kujisikia huru kuzungumza na watu maeneo mbali mbali. Napenda pia sauti na mtiririko wa kifaransa. Inapozungumzwa, inaonekana kuwa laini na ya kuvutia masikioni. Hili hunifanya nitamani kuielewa vizuri na kuzungumza kwa ufasaha. Kujifunza lugha mpya pia hunisaidia kukuza kumbu kumbu, kujiamini na uwezo wa kufikiria kwa upana zaidi. Zaidi ya hayo, kujifunza kifaransa, kunanipa fursa ya kujifunza tamaduni mpya kama muziki, historia ya nchi zinazozungumza lugha ya hiyo. Kupitia lugha, mtu huweza kuelewa kwa kina namna watu wanaishi na kufikiria. Hilo ni jambo linaloona kuwa la muhimu sana katika maisha. Mimi ningependa kujifunza kifaransa hasa kwa sababu ni lugha yenye dhamani, uzuri na manufaa mengi. Ni lugha inayo ongeza maarifa yangu kunifungulia fursa mpya na kunisaidia kuwasiliana na dunia kwa njia pana zaidi. Ndiyo maana nasema ningependa sana kujifunza hiyo lugha ya kifaransa.

Niambie kuhusu njia unayotumia kupumzika. Kupumzika ni sehemu muhimu sana ya maisha yangu ya kila siku. Baada ya kufanya kazi kwa bidii ninahitaji muda wa kupumzika ili kuupa mwili na akili wangu nafasi ya kurejesha nguvu. Njia ninayotumia kupumzika hunisaidia kupunguza mawazo kuondoa uchovu na kujisikia upya tena. Moja ya njia ninazopenda kupumzika ni kusikiliza muziki, muziki hunipa utulivu na hunifanya nijisikie vizuri. Nikisikia nimechoka au nina mawazo mengi huchagua muziki tulivu hunisaidia kutulia na kunisaidia msongo na mawazo. Wakati mwingine pia huimba au kufuatilia midundo, jambo linaloniongeza furaha. Njia nyingine ninayotumia kupumzika ni kusoma. Kusoma hunipeleka kwenye ulimwengu tofauti na kunisaidia kufikiria mambo mapya. Ninapokuwa nasoma, kusahau muda, matatizo au kazi zilizokuwa zinasumbua. Hunipa nafasi na akili yangu, hupumzika huku nikiendelea kujifunza. Pia napenda kupumzika kwa kuzungumza na familia au marafiki. Mazungumzo ya kirafiki hunifanya nijisikie nikiwa na watu wanao nijali. Kucheka pamoja na kushiriki mawazo hunipunguzia mzigo wa mawazo na kunifanya nijisikie huru. Uhusiano huu ni muhimu sana katika kunisaidia kupata amani ya moyo. Wakati mwingine kupumzika kwangu kunisaidia kukaa kimya au kufanya matembezi mafupi. Kukaa kimya hunipa nafasi ya kutafakari huku matembezi yakinisaidia kupumua hewa safi na kunyoosha mwili. Njia hizi hunifanya nijisikie mwenye nguvu na tayari kuendelea na shughuli zangu. Kwa mimi njia ninayotumia kupumzika hunisaidia kudumisha afya ya mwili na akili. Kupumzika si uvivu bali ni njia ya kujenga, kujijenga upya. Ndiyo maana kujitahidi kupata muda wa kupumzika kila siku ili niweze kuendelea na maisha kwa furaha na utulivu. Na ninapopumzika ninaweza kupata nguvu ya kufanya kazi kesho yake bila uchovu na bila kusinzia kazini.

Je, umewahi kufanya kazi ya kujitolea? Naam, nimewahi kufanya kazi ya kujitolea na uzoefu huo umekuwa wamaana sana kwangu. Kazi ya kujitolea hunipa fursa ya kusaidia wengine bila kutarajia malipo. Na hilo hunifanya nijisikie kuridhika moyoni. Kupitia kujitolea, nimejifunza thamani ya kushirikiana, huruma na kuwajibika kwa jamii. Nilipokuwa nikifanya kazi ya kujitolea, nilikutana na watu wa aina mbalimbali. Baadhi yao walihitaji msaada kwa moja kwa moja kama usaidizi wa kazi fulani huku wengine wakihitaji msaada wa kisaikolojia au wa moyo. Kushiriki katika kazi hizi kulinifundisha kuwa hata masaa madogo unaweza kuleta mabadiliko makubwa katika maisha ya mtu. Kujitolea pia kulinisaidia kukuza ujuzi wangu wa mawasiliano na kazi ya timu. Nilijifunza kufanya kazi na watu wengine, kusikiliza mawazo yao na kushirikiana ili kufikia lengo moja. Ujuzi huu ni muhimu sana katika maisha ya kila siku. Iwe ni shuleni, kazini au katika jamii. Pia, kazi ya kujitolea ilinisaidia kujitambua zaidi. Nilielewa kuwa nina uwezo wa kutoa mchango chanya kwa jamii. Nina nahilo liliniongeza kujiamini. Pia ilinifanya nithamini zaidi kile nilicho nacho na kujifunza kuwa na shukrani. Kufanya kazi ya kujitolea kumekuwa uzoefu mzuri na wakuni kujifunza. Ni jambo ambalo linanithamini sana na ningependa kuendelea kufanya pale nitakapo pata fursa. Ndio maana napenda sana kufanya kazi ya kujitolea.

Je, unapenda kunywa maziwa? Ndiyo, napenda kunywa maziwa. Maziwa ni kinywaji muhimu sana kwangu kwa sababu yana virutubishi vingi vinavyosaidia mwili kuwa na afya njema. Kila ninapokunywa maziwa najisikia nimeupa mwili wangu kitu chenye manufaa. Napenda kunywa maziwa hasa asubuhi au jioni. Asubuhi hunipa nguvu ya kuanza siku na jioni hunisaidia kupumzika baada ya siku ndefu. Maziwa hunifanya nijisikie nikiwa na nguvu na mwenye utulivu. Wakati mwili huyanywa peke yake na wakati mwingine huyachanganya na chai au nafaka. Kunywa maziwa hunisaidia kuimarisha mifupa na meno. Nimejifunza kuwa maziwa yana madini ya kalsiamu ambayo ni muhimu kwa ukuaji na afya wa mifupa Hii inanifanya niendelee kuyapenda na kuyanywa mara kwa mara kama sehemu ya lishe ya maisha ya kila siku Pia napenda ladha ya maziwa, ladha yake ni laini na ya kupendeza na hunifanya nijisikie vizuri ninapoyanywa, hata wakati sina hamu ya kula. Maziwa hunisaidia kupata nguvu kidogo. Kwa ujumla napenda kunywa maziwa kwa sababu ni kinywaji chenye afya, chenye ladha nzuri na kinachosaidia mwili. Ndio maana napenda sana kukunywa maziwa na naendelea kunywa maziwa kila siku hata nikiwezakana kila wakati.

Unawekaje malengo ya kila mwezi kazini? Kuweka malengo ya kila mwezi kazini ni jambo muhimu sana kwangu Kwa sababu hunisaidia kufanya kazi kwa mwelekeo nidhamu na uwajibikaji bila malengo. Kazi inaweza kuonekana kama mzunguko wa kufanya mambo bila kujua mwisho wake ni upi. Ndiyo maana kila mwezi ninapenda kuanza kwa kujitathmini, kujiuliza nimefanya nini mwezi uliopita p nimefanikiwa wapi na nimekwama wapi. Hatua ya kwanza ninayo fanya ni kupitia matokeo ya mwezi uliopita naangalia kazi nililo pangiwa, nilizo kamilisha kwa wakati na zile ambalo hazikuenda nilivyo tarajia. Hii hunisaidia kuelewa uwezo wangu halisi badala ya kuweka malengo makubwa sana yasiyo tekelezeka. Kujitatmini huku hunifundisha kuwa mkweli kwangu mwenyewe kwa sababu malengo mazuri huwanza kwa na ukweli. Baada ya hapo ninapanga vipaumbele vya mwezi mpya. Siwezi kufanya kila kitu kwa wakati mmoja kwa hivyo najifuza kuchagua mambo muhimu zaidi Hujiuliza ni kazi zipi zina athari kubwa zaidi kwa timu au shirika ni majukumu yapi yanahitaji umakini wangu waharaka. Kupanga vipaumbele hunisaidia kutumia muda wangu vizuri na kuepuka msongomano wa kazi usio na mpangilio. Kisha naweka malengo yaliyo wazi nayanyopimika. Sipendi kusema tu nitafanya kazi kwa bidii zaidi kwa sababu hilo ni wazo pana sana. Badala yake nasema kwa mfano nitakamilisha miradi miwili mikubwa kabla ya mwisho wa mwezi au nitaboresha ufanisi wangu kumaliza kazi kwa muda uliopangwa. Malengo kama haya hunipa picha halisi ya kile ninacho takiwa kufanikisha. Pia ninazingatia muda niliopewa Kila lengo lazima liende na muda uliopo. Ninagawanya kazi kubwa kukua sehemu ndogo ndogo za kila wiki. NJia hii hunisaidia kuepuka presha ya dakika za mwisho na hunifanya niwe na utulivu kazini. Ninapojua kuwa kila wiki ninasehemu fulani ya lengo la mwezi ya kukamilisha nahisi motisha ya kuendelea mbele. Pia kuzingatia raslimali nilizo nazo. Najiuliza kama nina maarifa vifaa au msaada wakutosha kufanikisha malengo yangu ikiwa nina hisi kuwa ujuzi ninaukosa naweka lengo la kujifunza au kuomba msaada. Hii hunifanya nione malengo si kama mzigo bali kama fursa ya kukua na kujifunza. Mawasiliano pia yana nafasi kubwa katika kuweka malengo ya kila mwezi ninapenda kuzungumza na msimamizi wangu au mwenzangu ilikuwelewa matarajio yao. Hii hunisaidia kuhakikisha kuwa malengo yangu binafsi yanaendana na malengo ya timu au shirika. Kwa kufanya hivo najisikia kuwa sehemu ya mafanikio ya pamoja siyo mtu anayefanya kazi peke yake.

Ni somo gani ulilopenda shuleni? Somo nililopenda zaidi nilipokuwa shuleni ni kiswahili. Nilipenda sana somo hili kwa sababu lilinipa uhuru wa kueleza mawazo yangu, hisia zangu na mitazamo yangu kwa njia ya maneno. Kiswahili hakikuwa tu somo la kusoma darasani bali kilikua chombo cha kunisaidia kujielewa na kuelewa wengine vizuri. Nilivutiwa na namna kiswahili kilivyokuwa na mada mbalimbali kama vile sarufi, insha, ushairi na fasihi Kila sehemu ilikuwa na upekee wake Insha zilizo fundisha kufikiria kwa kina na kupanga mawazo yangu kwa mtiririko mzuri Nilifurahia sana kupewa mada na kuandika kwa uhuru bila kuhisi kama kuna jibu moja tu sahihi Hapo ndipo nilihisi kuwa mawazo yangu yaliheshimiwa. Nilipenda masomo ya fasihi. Kusoma hadithi, riwaya, tamthilia na mashairi kulinifanya. Nikafunguka macho kuona maisha kwa mtazamo tofauti. Wahusika katika vitabu walinionyesha changamoto za kijamii. Maamuzi ya maisha na matokeo ya matendo ya binadamu. Kupitia fasihi, nilijifunza maadili kama uvumilifu, uaminifu, bidii na umuhimu wa kufanya maamuzi sahihi. Kiswahili pia kilikuwa somo linalonisaidia kujiamini. Kusoma mashairi au insha mbele ya darasa kulinijenga ujasiri na kuzungumza hadharani. Kadri nilivyoendelea kufanya mazoezi, ndivyo hofu ilivyo punguwa na kujiamini kukaongezeka. Hilo lilinisaidia si tu darasani bali hata nje ya darasa katika maisha ya kila siju. Zaidi ya hayo, nilivutiwa na walimu waliikuwa wakifundisha kiswahili mara nyingi. Walifundisha kwabinu za kuvutia, wakitumia mifano halisi ya maisha na kuwahusisha wanafunzi katika majadiliano. Somo lilipokuwa linafundisha kwa njia ya kushirikisha, lilikuwa rahisi kuelewa na kufurahisha zaidi. Hilo liliongeza mapenzi yangu kwa somo hili. Kiswahili pia kilinisaidia kuboresha mawasiliano yangu. Nilijifunza kutumia maneno kwa uwangalifu, kuheshimu maoni ya wengine na kuwasilisha hoja zangu kwa njia ya staha. Ujuzi huu umekua muhimu sana katika safari yangu ya masomo na hata katika maisha yangu kwa ujumla. Kiswahili kilikuwa somo nililopenda sana shuleni kwa sababu kilinijenga kielimu, kufikiria na kijamii. Nilinifundisha sio tu kupitia mtihani, bali kuelewa maisha na kuwasiliana vyema na watu wengine. Hadi leo, bado ninathamini sana yale yaliyonifindisha kupitia somo la kiswahili.

Mandhari gani nzuri umewahi kuona? Mandhari nzuri niliowahi kuona ni ile ya asili. Hasa mahali ambapo mlima miti na anga vinaungana kwa utulivu wa ajabu. Nakumbuka siku moja nilipokuwa safarini. Nilisimama na kutazama mazingira yaliyo kuwa yamenizunguka. Nikahisi kama dunia imesimama kwa muda ili kunipa nafasi ya kufurahia uzuri wake. Nilikuwa na mandhari iliyoniacha nikiwa kimya. Nikitafakari kwa kina. Kilicho nivutia zaidi ni mchanganyiko wa rangi. Anga lilikuwa la bluu nyepesi. Lilikuwa na rangi iliopendeza sana. Kulikuwa na upepo mwanana ulio kuwa ukivuma taratibu. Ukisababisha majani kucheza kwa sauti ya kupendeza. Sauti hiyo ilichanganyika na milio ya ndege walio kuwa wakirukaruka kutoka mti mmoja hadi mwingine. Ilikuwa ni sauti ya asili ambayo hunifanya nihisi amani moyoni. Hakukuwa na kelele za magari wala pilika pilika za mji bali kulikuwa na utilivu ulio tuliza mawazo. Mandhari ile ilinifanya nitambue uzuri wa mazingira ya asili na umuhimu wa kuyahifadhi. Nilihisi shukrani kwa fursa ya kuona kitu kizuri kiasi hicho na nikagundua kuwa mara nyingi tunapita maeneo mazuri bila kuyapa muda wa kuyatazama kwa makini. Mandhari ile ilinifundisha kusimama, kupumua na kuthamini kile kilicho mbele yangu. Zaidi ya uzuri wa macho, mandhari ile ilinipa faraja ya ndani. Iliondoa msongo wa mawazo na kunipa nguvu mpya. Nilihisi kama nimeunganishwa tena na asili. Nikikumbuka kuwa binadamu ni sehemu ndogo tu ya ulimwengu. Mimi, mandhari hiyo nzuri niliyowahi kuona iliniacha na kumbu kumbu isiyo futika. Ilinifundisha kuwa uzuri haupatikani tu katika majengo au teknolojia bali pia katika vitu rahisi vya asili vinavyo tuzunguka kila siku mandhari ile bado inaishi akilini mwangu ikinikumbusha dhamani ya utulivu na uzuri wa dunia yetu.

Je, unasoma gazeti? Mimi nasoma gazeti kila mara. Kwa kweli, ni sehemu ya rutina yangu ya kila siku. Nikipata nafasi asubuhi, napenda kuchukua gazeti kukifungua na kuanza kusoma. Gazeti linanipa mwanga wa mambo ya nayotokea duniani na ndani ya jamii yangu. Ni kama dirisha linalonifunulia matukio ya kiasi ya kijamii, michezo, burudani na hata biashara. Ninapokisoma gazeti, sipi tu habari bali pia nakumbuka mambo ya kale na kuelewa historia au muktadha wa baadhi ya matukio. Hii ni muhimu kwa sababu inafanya nijue sio tu kinachotokea leo, bali pia kinacho sababisha matokeo ya leo. Kusoma makajala juu ya uchumi kunanifundisha jinsi mabadiliko ya soko yanavyo adhiri maisha ya kila siku na kunipa ufahamu wa kupanga bajeti au kufanya maamuzi ya busara Zaidi ya hayo nakipenda gazeti kwa sababu linakuwa na maoni na uchambuzi Mara nyingi nakutana na makala ya ya mhakiki ambayo yanaweza au mwandishi wa habari anayetoa mitazamo tofauti na hiyo hunifundisha kuona tatizo kwa njia tofauti. Si kila mtu anafikiria sawa na kusoma gazeti kunanifundisha kuwa na akili ya kimaandishi na kuzingatia maoni ya wengine. Gazeti linanipa nafasi ya kujua kuhusu michezo. Napenda kusoma sehemu ya habari za michezo ili kufuatilia matokeo, timu zinazoshika nafasi ya juu na wachezaji wanao ibuka. Hii ni njia nzuri ya kujenga mazungumuzo na wenzangu au familia kwani tunakuwa na habari zinazoshirikiana. Nasoma gazeti pia kwa sababu linanifundisha maneno mapya, misemo mipya na mbinu mpya na mbinu mpya za uandishi. Hii inanisaidia kuimarisha lugha yangu. Si tu kwa kiswahili bali pia kingereza wakati mwingine. Kusoma ni njia ya kujenga akili na kuelewa dunia kwa kina zaidi. Kwa hivyo, napenda kusoma gazeti kila siku. Linanifanya, nijisikie najua, nimejulishwa na nikiwa tayari kushughulikia mambo ya siku. Ni tabia ambayo nimekubali kuwa muhimu sana katika maisha yangu na nitaendelea kwa kuwa ni njia nzuri ya kuungana na dunia.

Unapanga kazi zako vipi? Kila siku kazini na shugulika na mambo mengi, na bila kupanga kazi zangu, siku yangu ingekua changamoto lisilo na mwongozo. Kwa hivyo, napenda kuanza siku yangu kwa kuunda mpangilio wa kazi. Mpangilio huu sio orodha tu ya mambo ya kufanya bali ni mwongozo unao nina nisa ni jinsi gani nitashugulikia kila kazi kwa wakati wake na kwa ufanisi Kwanza huanza kwa kutambua kazi zote ambazo zinahitaji kufanyika siku hiyo Hii ni pamoja na majukumu makubwa na madogo michanga miko ya timu na hata mambo madogo ambaye yanaweza kuonekana rahisi. Lakini yakiachwa yanaweza kusababisha tatizo badaye. Kufanya orodha hii kuna nisaidia kuona picha kamili ya siku yangu. Na kwa kweli, hakuna kitu kinacho sahaulika. Baada ya kuandika orodha, huweka vipaumbele. Si kila kazi ni sawa. Kwa hiyo ni muhimu kujua ni lipi lina umuhimu mkubwa au lina hitaji umakini wa hali ya juu. Kazi ambazo zinaathiri matokeo ya timu au de zina muda wa wakati wao umeisha huwa juu kwenye orodha yangu. Kwanjia hii napanga muda wangu kuanza kazi zinazo hitaji nguvu ya akili zaidi na kushugulikia zile zinato hitaji uangalifu mdogo mwisho wa siku. Mimi huangalia muda unaohitajika kwa kila kazi. Ninapanga kila kipengele cha kazi kwa munda maalumu. Nikijua kuwa si rahisi kufanikisha kila kitu kwa wakati mmoja. Hii inanisaidia kupunguza msongo wa mawazo na uliwezesha kuwa na utulivu wakati nikiendelea na kila kazi. Hii pia inanifanya niwe makini. Nishugulikie kila kazi kwa ubora badala ya haraka bila mpangilio. Pia, ninajumuisha mapumziko ya muda mfupi. Napenda kuchukua dakika chache kati ya kazi nzito ili kuzuia uchovu wa akili. Hii inafanya kazi yangu zinaendelea kwa ufanisi na pia kuongeza motisha yangu. Napenda kuona mpangilio wa siku kama mchakato sio mzigo unaoni piga holi. Ningependa pia kusisitiza umuhimu wa kufuatilia maendeleo. Siku nzima huangalia kazi zilizo kamilika na zile ambazo bado zinahitaji juhudi zahidi. Hii inasaidia kubandilisha mpangilio wakati wadharura na kuhakikisha kuwa hakuna kazi muhimu inayosalia. Ni kama kuwa na ramani ya safari, kama njia moja haifanyi kazi, unaweza kubandilisha mkondo bila kupoteza lengo kuu. Mwisho wa siku napitia kazi zote nilizofanya na kujipongeza kwa kile nilicho fanikiwa kukamilisha. Hii inanisaidia kujenga motisha ya siku, inayofuata na kunifundisha jinsi ya kuboresha mpangilio wangu wa kazi. Napenda kusema kwamba kupanga kazi siyo tu kufanya mambo kwa utaratibu, bali ni silaha ya mafanikio, hufanya kazi zangu ziwe na mwelekeo, na hunifanya nijisikie kuwa na uwezo na ufanisi. Kila siku napanga kazi zangu kwa kuandika orodha, kupanga kipaumbele, kugawa muda, kuchukua mapumziko, kufatilia maendeleo na kutathmini mwisho wa siku, kwanjia hii kila siku huisha kwa kuridhika, utulivu na ufanikaji, mpangilio wa kazi ni msingi wa kufanikisha kila jambo ninalo kusudia.

Je unapenda kupiga chombo cha muziki Siyo siri kuwa muziki ni jambo la kupendeza na linaweza kuleta furaha kwa mtu yeye yote Lakini mimi sijui kupiga chombo cha muziki kwa kwa kweli sipati raha ya kutumia mikononi yangu au akili yangu kuunda sauti Sijui kuguza vifute, kamba, au mapini ya chombo chochote. Hii ni kweli na siwezi kudanganya kwa hiyo jibu yangu. Wakati wezangu wanapiga gitaa, ngoma au keyboard, mimi huwa na furahia kusikiliza tu. Hata hivyo siwezi kusema kuwa sija furahia muziki kwa sababu ya hiyo. Muziki unanipa hisia, unanifanya nifikirie na wakati mwingine. Unanitia hamu ya kuimba na kucheeza Lakini siwezi kuunda siku kwa kutumia chombo Kwa hivyo napendelea kuwa msikilizaji kuliko mpigaji Kila mtu anaujuzi na vipaji tofauti na kwangu kipaji cha kupiga chombo siyo sehemu yangu Bandala yake napenda kushiriki katika mambo mengine ya burudani Hii haimanishi sijapenda muziki Napenda muziki sana, lakini kwa njia ya kusikiliza na kufurahia, siyo kwa kupiga. Kuzungumza kupiga chombo cha muziki nathani ni jambo nzuri kwa wale waliopo, lakini mimi na shukuru kwa nafasi ya kuwa msikilizaji tu. Napenda kuona wenzangu wa kijitahidi, wakijifunza na kufanikisha sauti nzuri. Lakini kwa upande wangu, jibu langu ni wazi, sijui kupiga chombo cha mziki na tayari na kubali hilo. Muziki bado unanifanya ni jisikie vizuri, lakini kwa njia ya kushiriki na mziki na kupitia masikio yangu na moyo wangu, siyo mukono wangu. Kwa hiyo ndiyo fursa yangu ya kushiriki bila kulazimika, kufanya jambo lisilo kitajika kipaji changu.

Unapenda chakula chenye ladha gani? Unapenda chakula chenye ladha nzuri iliyo sawazika na inayo baki mdomoni hata baada ya kumaliza kula. Sipendi ladha kali kupita kiasi wala sipendi chakula kilicho hafifu sana. Ninachopenda zaidi ni chakula chenye mchanganyiko waladha unao nifanya nifurahie kila tonge kwa utulivu. Napenda chakula chenye ladha ya wasitani kisicho kuwa na chumvi nyingi sana wala pilipili kali kupita kiasi. Ninapo kula napenda kuhisi ladha halisi ya chakula chenyewe. Kama ni wali nipate ladha ya wali. Kama ni mboga nihisi ladha yake halisi. Ladha nzuri kwangu sio lazima niwe ya kupinga kelele. Bali iwe ya kunifanya nitabasamu kimya kimya. Hata hivyo, sipingi chakula chenye pilipili kindogo, napenda pilipili ya kiasi, ila inaye ongeza ladha bila kuchoma ulimi. Pilipili hunifanya nahisi joto kindogo na kuifanya chakula iwe cha kusisimua zaidi. Lakini ikizidi ladha nyingine hupotea na badala ya kufurahia, chakula mtu anaanza kupambana nacho. Mimi napenda kufurahia, si kupambana. Napenda pia sana chakula chenye mchanganyiko wa ladha tamu na chumvi kwa pamoja. Chakula kinapokua na utamu mdogo sana unaochanganyika na chumvi ya kiasi. Unipa furaha ya pekee. Ladha hii unikumbusha vyakula vya nyumbani vilivyo pikwa kwa upendo na kwa umakini. Ladha inayo hisi kama faraja kama kumbatio la chakula. Kwa upande wa vyakula vitamu, napenda utamu wa kiasi. Sipendi vitu vilivyo vitamu kupita kiasi hadi vinachosha haraka. Napenda utamu laini, unao niruhusu kula bila haraka. Nikifurahia kila kipande. Utamu wa aina hii unifanya nijisikie vizuri sana bila kuhitaji kula sana. Kuna wakati pia napenda ladha ya chakula kilicho kaangwa vizuri chenye harufu nzuri. Harufu pekee yake unifanya nijisikie njaa hata kama sikuwa na njaa kabla. Ladha ya chakula kilicho pikwa vizuri siyo chakuungua wala cha kubaki kibichi. Unipahisia ya kuridhika. Unapokula chakula ch aaina hiyo, unajua mpishi alichukua muda wake na kujali. Kitu ambacho alikuwa anafanya, napenda ladha inayo beba hadithi. Chakula kinapokuwa na ladha nzuri hunikumbusha nyakati fulani, labda kula na familia, marafiki au siku maalumu. Ladha hunifurahisha kwenye kumbukumbu, wakati mwingine tonge moja linaweza kunikumbusha nyumbani au safari fulani niliowahi kufanya. Hiyo ndiyo nguvu ya ladha nzuri. Pia napenda chakula chenye ladha inayokufanya utake kula pole pole. Chakula cha kukimbiza si cha kupendeza sana kwangu. Napenda kukaa kutafuna taratibu na kufurahia ladha inavyo enea mdomoni. Hapo ndipo napenda chakula kinachokuwa zaidi ya kushiba kinakua uzoefu. Napenda chakula chenye ladha ilio sawazika ya wastani yenye chumvi ya kiasi pilipili kidogo na wakati mwingine utamu laini. Napenda ladha ilini inayo nifanya, nijisikie nyumbani. Huru na mwenye furaha, kwangu chakula chenye ladha ndzuri sikile cha garama kubwa, bali kile kinachopikwa kwa uangalifu na moyo. Na kina, nakile, nakila ninapo kutana na ladha ya aina hiyo, najua chakula hicho kime nifanya siku yangu iwe bora zaidi.

Unakunywa maji mangapi kwa siku? Mimi ninajitahidi kunywa maji ya kutosha kila siku. Na kwa kawaida ninakunywa angalau lita tatu au hata zaidi kidogo inapowezekana. Kwangu maji sio kinywaji cha kawaida tu. Bali ni sehemu muhimu sana ya maisha yangu ya kila siku. Kunywa maji mengi kunanisaidia kuwaza siku yangu vizuri. Mara nyingi nikiamka asubuhi. Mambo, jambo la kwanza ninalo ninakalofanya ni kunywa glasi ya maji. Hii hunifanya nijisikie nikiwa mchangamfu na tayari kuanza shughuli za kila siku. Mwili wangu huwa kama unaamshwa kitaratibu na nahisi nguvu mpya zinaanza kuingia. Tangu nianze kujenga tabia ya kunywa maji mengi. Nimegundua kuwa hata uchovu wa asubuhi hupungua. Katika kipindi cha mchana, ninahakikisha ninaendelea kunywa maji mara kwa mara. Singonjei mpaka niwe na kiu kali kwa sababu najua ni kiu ni ishara kwamba mwili tayari una upungufu wa maji. Badala yake ninajikumbusha kunywa maji kidogo kidogo hadi kufikia lita tatu au zaidi kufikia mwisho wa siku Wakati mwingine ninabeba chupa ya maji ili iwe rahisi kwangu kunywa popote nilipo kunywa maji ya kutosha hunisaidia pia katika afya ya mwili wangu. Ngozi yangu huonekana vizuri zaidi. Nahisi mwili wangu unafanya kazi kwa ufanisi. Na hata mfumo wa mnyengenye wa chakula hufanya kazi nzuri. Maji hunisaidia kuondoa uchafu mwilini na kuweka viungo vyangu katika hali nzuri. Pia nimegundua kuwa kunywa maji hunisaidia kufikiria vizuri. Wakati ninaoukunywa maji ya kutosha, akili yangu huwa makini zaidi na naweza kuzingatia kazi zangu bila kuchoka haraka. Siku ambazo ninapunguza kunywa maji nahisi kichwa kizito na umakini kwangu hupungua. Hili limenifundisha kuwa maji ni muhimu sio kwa mwili tu bali pia kwa akili. Wakati wa kufanya mazoezi au kazi zinazohitaji nguvu, ninahakikisha ninaongeza kiwango cha maji ninayokunywa. Jasho linapotoka, najua maji mengi yanapotea. Hivyo ni muhimu kuyarejesha. Ndiyo maana ninapenda kuwa makini zaidi na kunywa maji baada ya kufanya shughuli nzito. Hii hunisaidia kuepuka uchovu uliopitiliza. Hata jioni bado ninajitahidi kunywa maji yangu ya mwisho kabla ya kulala. Ingawa si mengi sana ili nisilazimike kuamka mara nyingi usiku. Bado ninahakikisha mwili wangu haukosi maji. Hii hunifanya niamke nikiwa nimeshibishwa maji na tayari kwa siku nyingine. Mimi ni mtu ninaejijali sana na ninajali unywaji wa maji. Kunywa angalau lita tatu kwa siku kumegeuka kuwa sehemu ya mtindo wangu wa siku. Najua kuwa si kila mtu anaweza kufikiria kiwango hiki kila siku. Lakini kwangu ni jambo linalonifanya nijisikie vizuri kiafya na kiakili. Na kila ninapokunywa glasi ya maji najua ninafanya jambo jema kwa mwili wangu na kwa maisha yangu kwa ujumla.

Je unapenda kulima bustani mimi napenda kulima bustani kwangu kulima bustani sio kazi ya kawaida tuu bali nishuguli inayo nipa amani ya moyo furaha na hisia ya kuungana na mazingira kila ninapo ingia bustani ni nahisi kama ninaengia katika dunia nyingine tulivu bali nakelele na haraka za maisha ya kila siku Napenda kulima bustani kwa sababu hunifanya nijisikie karibu na aridhi, kushika udongo kwa mkono yangu, kuupindua na kuwaandaa sehemu ya kupanda mimea, unipa hisia ya kuridhika, udongo unaharufu yake ya asili, na hunikumbusha kuwa kila kitu kinachokua, kinanza pale Ninapopanda mbegu au miche huwa na matumaini makubwa nikijua kuwa kwa subira na uangalizi kitu kizuri kitachipuka moja ya mambo ya nayo nifanya nipende sana kulima bustani ni kuwona mchakacho wa ukuwaji. Kila siku unapo pita mimea hubadilika kidogo kidogo. Majani yanaongezeka rangi hubadilika na hatimae maua au matunda huwanza kuwonekana. Mchakacho huu unifundisha subira kwa sababu huwezi kuharakisha asili. Lazima uwipe muda wake. Kulima bustani pia hunisaidia kiafya. Ni mazoezi ya mwili kwanjia ya asili. Kuchimba kupalilia na kumwangilia hunifanya nisogee na kutumia nguvu bila hata kugundua. Baada ya muda nahisi uchovu mzuri unao nifanya nijivunie kazi niliofanya. Ni uchovu unao kuja natabasamu kwa sababu unajua umefanya jambo la maana. Bustani hunipa nafasi ya kufikiria na kutafakari. Wakati ninapo fanya kazi bustani ni mawazo yangu hutulia. Wakati mwingine nafikiria mambo ya maisha, mipango ya badae au mambo yalionipa furaha. Wakati mungine nafikiria chochote kabisa na huo nao ni wakati mzuri sana. Sauti zandege, upepo unaopita kwenye majani na jua linalo anga kutengeneza mazingira ya utulivu na kipeke. Napenda pia kulima bustani kwa sababu hunipa chakula safi. Kuona chakula kinacho toka kwenye bustani yangu mwenyewe hunipa furaha kubwa. Najua kilivyo pandwa nilivyo vitunza na juhudi nilizo ziweka. Kula matunda au mboga kutoka bustanini hunifanya nijisikie, fahari ni nakuridhika zaidi. Kulima bustani hunifundisha, uwajibikaji, mimea inaitaji maji, uwangalizi na muda. Ukipuza, inaweza kunyauka. Hili hunikumbusha kuwa katika maisha, vitu vingi vizuri vinaitaji, uwangalizi wakila mara. Bustani hunifundisha kujali, kuwa makini na kuthamini vitu ndogo. Zaidi ya yote napenda kulima bustani kwa sababu hunipa matumaini. Hata baada ya msimu mgumu, unapanda tena. Hata baada ya mimea kunyauka, unapanda upya. Bustani hunionyesha kuwa kila mwisho unamwanzo mpyaa. Ndiyo maana kila ninapo ulizwa kama napenda kulima bustani jibu langu huwa ndiyo kwa sababu bustani unilea mimi kama ninavyo ilea yeye.

Unapenda kujifunza mambo mapya vipi? Unapenda kujifunza mambo kwa kusikiliza na kusoma. Nikipata kitabu, makala au hata maelezo kutoka kwa mtu mwenye uzoefu. Uwa tayari kusikiliza kwa makini. Kusoma hunipa nafasi ya kurudi nyuma. Kufikiria na kuelewa kwa kina. Mambo ya liyo andikwa hunipa mudawa kutafakari na kunifanya nijifunze kwa utulivu wangu mwenyewe bila. Shinikizo, pia napenda kujifunza kwa kuuliza maswali, nimegundua kuwa kuuliza swali siyo dalili ya kutojua, bali nihatua ya kuelekea kuna kueleo. Ninapokuwa na jambo ambalo sijalewa vizuri siogopi kuuliza, maswali hunifungulia milango ya maarifa mapya, na mara nyingi hunifanya nione mambo kwa mtazamo tofauti. Njia nyingine ni nayo penda ya kujifunza ni kwa vitendo. Kujifunza kwa kufanya hunifanya ni kumbuke kwa mdamrefu zaidi iwe ni kujifunza ujuzi mpya, kazi mpya au jambo jipia kabisa. Napenda kujaribu mwenyewe. Makosa ni nayofanya hunipa mafunzo muhimu. Na hunisaidia kuboresha hatua kwa hatua. Kwangu kosa si mwisho wa kujifunza bali nisehemu ya mchakato. Napenda pia kujifunza kwa kuangalia wengine, kuwaona watu wakifanya jambo fulani kwa ufasaha unipa motisha na ufahamu. Ninajifunza kwa kutazama namna wanavyo shughulikia changamoto, jinsi wanavyo tatua matatizo na jinsi wanavyo boresha ujuzi wao. Njia hii unionyesha kuwa kuna njia nyingi za kufanya jambo moja. Teknolojia pia imenisaidia sana katika kujifunza mambo mapya, kupitia simu au kompyuta, ninaweza kupata tarifa nyingi kwa muda mfupi, video za mafunzo mihadhara ya mtandao na maelezo ya sauti unifanya nijifunze kwanjia ya kichasa na rahisi, ninapenda hasaa kujifunza kwa video kwa sababu ninaweza kuona na kusikia kwa wakati mmoja. Hata hivyo, napenda kujifunza kwa kasi yangu mwenyewe. Sipendi kujilazimisha sana hadi kujifunza kuna poteza laza yake. Ninajipa munda wakuelewa, kurudia na kuzoeya kile ninacho njifunza. Najua kila mtu anajia na kasi yake ya kujifunza, nanami na heshimu hilo kwangu mwenyewe. Zahidi napenda kujifunza mambo mapya kwa moyo ulio wazi. Na njifunza kutokana na watu, kutoka kwenye mazingira na hata kutoka kwenye makosa yangu mwenyewe. Kila siku huja na funzo jipya na niko tayari kulipokea. Ndiyo maana kwangu kujifunza siyo jukumu bali ni furaha. Furaha ya kukua, kubadilika na kuelewa dunia kwa upana zaidi.

Nje, unapenda kusimamia au kusimamiwa? Napenda kusimamiya kwa sababu hunipa nafasi ya kupanga na kuona picha kubwa. Ninapokuwa msimamizi, ninaweza kueka malengo, kugawa majukumu na kuhakikisha kila mtu anaelewa wajibu wake. Hii hunifanya nijisikie nikiwa na mchango mkubwa katika mafanikio ya kikundi au shirika. Ninapenda kuona kazi ikipewa mwelekeo na kila mtu akifanya kazi kwa lengo moja. Pia ninapenda kusimamia kwa sababu ni uwezo wa kuwasaidia wengine. Kiongozi mzuri si yule anayetoa amri tu, bali ni yule anayesikiliza kuelekeza na kutoa msaada pale anapohitajika. Ninapenda kusimamia kwa sababu inanipa nafasi ya kushauri, kufundisha na kuinua vipaji vya watu wengine. Hakuna furaha kubwa kama kuona mtu akifanya vizuri kwa sababu ya msaada au mwongozo uliompa. Kusimamia hunifundisha uwajibikaji. Ninapokuwa katika nafasi ya uongozi najuwa kuwa mamuzi yangu yanaathiri wengine. Hilo hunifanya nijifikirie kwa makini kabla ya kuchukua hatua, ninajifunza kuwa na haki, na kusikiliza maoni tofauti, na kufanya maamuzi yenye manufaa kwa wote. Uwajibikaji huu hunifanya nijue sio kama kiongozi tu, bali pia kama mtu. Napenda kusimamia kwa sababu hunipa changamoto nzuri. Kuongoza watu tofauti tofauti kila mmoja akiwa na mtazamo wake. Si jambo rahisi. Lakini changamoto hizo hunifanya nijifunze kuvumilia kuwasiliana vizuri na kutatua migongoro kwa busara. Kila changamoto huniacha na funzo jipya na hunifanya kuwa kiongozi bora zaidi kuliko nilivyo kuwa awali. Pia kusimamia hunipa nafasi ya kuleta mabadiliko chanya. Nikiwa katika nafasi ya uongozi ninaweza kuboresha njia za kazi, kuanzisha mawazo mapya na kuhamasisha watu kufanya vizuri zaidi. Napenda kuona maendeleo hata kama ni mandogo. Kila hatua ya mbele hunipa motisha ya kuendelea kusimamia kwa bidii na kwa moyo mwote. Ingawa napenda kusimamia, ninaelewa pia umuhimu wa kusikiliza. Kiongozi mzuri hasimami juu ya wengine, bali husimama pamoja nao. Nina jitahidi kuwa kiongozi anayejifunza kutoka kwa timu yake, anayekubali makosa na anaye badilika pale inapobidi. Hii hunifanya nipende zaidi nafasi ya kusimamia kwa sababu inanipa nafasi ya kukua pamoja na wengine. Mimi napenda kusimamia kwa sababu ni nafasi ya kuwajibika, kusaidia na kuleta mwelekeo. Hii nafasi inayohitaji hekima, uvumilivu na moyo wa kujali. Na kwa sababu hizo ndizo kila ninapoulizwa, ninasema mimi napenda kusimamia. Jibu langu hubaki lile lile. Na andi sasa hivi napenda kusimamia. Ndiyo mana uwa najikaza nipate cheo kazini. Ndiyo niweze kusimamia na ingawa kuna shida mahali ama ingawa pengine nikona maoni naweza kusema maoni yangu na pengine naweza kufanya niweze kufanya kazi huko katika ofisi.

Unafanya nini wakati wa mapumziko kazini? Wakati wa mapumziko kazini napenda kujitenga kidogo na kazi ninayofanya. Ninaweza kusimama, kunyosha mwili au kutembea kwa dakika chache. Hii hunisaidia kupunguza uchovu na maumivu yanayotokana na kukaa. Mwili unapopata nafasi ya kusogea. Akili nayo hupumzika. Mara nyingi pia hutumia muda wa mapumziko kunywa maji au kula kidogo. Kula vitafunwa ama pengine naweza kula chakula chepesi ili kunisaidia kurejesha nguvu bila kunifanya nijisikie mzito. Ninapokula kwa utulivu bila haraka nahisi mapumziko hayo yanakuwa na maana zaidi. Ni muda wa kujijali hata kama ni kwa dakika chachae tu. Wakati mwingine napenda kutumia mapumziko kuzungumza na wenzangu wa kazi. Mazungumzo ya kawaida vicheko au kubadilishana mawazo hutengeneza mazingira mazuri kazini. Mapumziko hunisaidia kujenga uhusiano mzuri na wenzangu. Na hilo hufanya kazi iwe nyepesi na ya kufurahisha zaidi. Pia hutumia muda wa mapumziko kutuliza akili yangu. Ninaweza kukaa kimya kupumua taratibu au kufikiria mambo ya siyo ya kazi. Hii hunisaidia kupunguza msongo wa mawazo na kunifanya nirejee kazini nikiwa na mtazamo mpya. Wakati mwingine hata dakika chache za ukimya zinaweza kuleta tofauti kubwa. Kuna. Nyakati pia ninapotumia mapumziko kufanya mambo madogo ya binafsi. Kama kuangalia ujube kwenye simu au kupanga mambo ya haraka. Nina hakikisha sifanyi jambo linalochukua muda mrefu au kunirudisha kwenye mkazo. Lengo langu ni kupumzika. Si kuongeza uchovu. Baada ya mapumziko mara nyingi narudi kazini nikiwa na nguvu zaidi na umakini mpya. Kazini ninayoifanya huonekana rahisi kidogo na mawazo yanakuwa wazi zaidi. Mapumziko hunifanya niwe na uwezo wa kuendelea kufanya kazi kwa ubinafsi bila kuchoka haraka.